Ungependa kutembelea mji gani duniani duniani ningependa kutembelea mji wa New York, ningependa kutembelea Central Park, ningependa kuenda kwenye Statue of Liberty na ningependa kuona majengo wa mji huu.

Kazi gani unaithamini zaidi? Mimi napenda na kuithamini kazi ambayo ni kazi inayojenga mtu, ni kazi inayosaidia mtu, afanye jambo moja au mbili. Kazi ambayo inakuwezesha, uweze kubadilisha maisha yako na wale ambao wanakuzunguka.

Niambie kuhusu muziki unayoipenda, unaweza kushiriki ni aina gani ya muziki unaoupenda, napenda aina ya muziki wa pop ama hip-hop ukipenda je unakumbuka muimbaji au bendi, unayoipenda zaidi, napenda waimbaji wengi Lakini labda tu nitaje Drake, labda nitaje Future, labda nitaje Chris Brown, labda nitaje 21 Savage ni watikati gani unasikiliza muziki, wakati wowote ninapojihisi kusikiliza Unahisi jinsi gani mziki ukisikiliza wimbo wako unaoupenda, nahisi vizuri, saa zingine inanipa moyo, na napenda motisha inayompa mtu.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo hakuna kelele ya ovyo, mahali ambapo akili inaweza tulia na mahali ambapo naweza jihisi, naweza jisikia ni kifikiria.

Natumia kompyuta kwa nini zaidi? Mara mingi hukua kwa risachi na kwa kazi pia. Juu, unapata mara mingi kazi nyingi ambazo unataka ufanye kwa makini na iwe na matokeo mazuri utataka utumiye kompyuta.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Hapa kenya nimetembea mahali pengi ambapo ni pazuri inalingana manze nimetembea mahali pengi ambapo ni pazuri nimeenda bahari nimeenda maziwa nimeenda mamito nimeenda mahali pengi sana.

Niambie kuhusu shugli zako za siku za mvua, unaweza kushiriki ni nini we hufanya wakati wa mvua kuu Wakati wa mvua kuu sana sana ndataka ninywe ama nikule kitu moto na nivae nguo nzito na labda nikae pale nyumbani nikitazama filamu nzuri Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au laa Siezi sema nachukia mvua kwa kuwa bila mvua pia tuweziishi Jee, unakumbuka siku ya mvua unayoifurahia zaidi Sikumbuki, ningependa kueleza ni jinsi mvua ilivyobadilisha mpango wako saa zingine unataka kutoka mvua inaanza inabidi usitoke Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua hivo tu nahisi mvua manze.

Mwezi geni wa mwaka unaupenda zaidi? Labda mwezi wa agosti kwa kuwa ni mwezi ambao nilizaliwa na labda pia mwezi wa disemba kwa kuwa. Kuna ni mwezi wa sherehe mwingi ni mwezi wa kuvuka mwaka na ni mwezi pia ambao yesu kristo alieza kuzaliwa na kutuokoa.

Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi? Haa, mi shuguli yangu ya kupendezwa ni ile shuguli ambayo nafurahia kufanya ni shuguli ambayo nafanya kutoka kwa moyo. Shuguli ambayo sijikwazi ama hainiumizi vyovyote kulifanya. Shuguli ambayo ni nastarehe, shuguli ambayo ni naraha wakati ni napokifanya.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba napanga muda na wakati na nafanya juu chini kufuata taratiba huo, kufuata muda huo na kushughulikia jambo hilo kwa wakati niliopanga.

Unashugilikia muda vipi kazini? Kazini nashugilikia muda kwa kufuata utaratiba na kupangilia muda kwa wakati ambao ama kwa kazi na shugli ambazo natarajia kufanya ama natarajiwa kufanya.

Je unapenda kusikiliza radio? Kwa sasa la hasha, kwa sasa hata siku hizi sipati ile fursa kusikiliza radio labda kwa gari la uma ama labda iwe pale njiani ama pale kazini mtu ameweka kwa sauti lakini mimi mwenyewe binafsi sina ile fursa sina, sina ile wakati.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea, nigependa kutembelea nchi la Marekani ni nchi ambalo Wanasema ni nchi ambalo lina opportunities lina njia mingi na kadhaa ya kutafuta na kujikimu na kutafuta pesa na kusaidia wale ambao wangependa kusaidia.

Aina gani ya keki unaipenda, napenda keki yeyote ambaye ina latha kupendeza, latha ambaye na nina raha ama starehe kuikula, latha ambayo hainikwazi ama si kali kwa ulimi keki haifai iwe kali inafaa tu iwe tamu.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Mwanaume unaoga mara moja kwa siku. Labda niwe zile eneo za bahari. Ama kule pwani labda nitaoga marambili kwa siku. Lakini ikiwa huku bara, nitaoga tu mara moja kwa siku. Kwa kuwa huku hakuna joto jingi.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku, naweza kueleza ni aina gani ya mazoezi unayoifanya. Mimi mara mingi hukimbia. Na pia hufanya jimu mara moja hapa na pale. Kila asubuhi ninapopata fursa. Je, unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi? Mara tatu kwa wiki. Ni wakati gani unapenda kufanya mazoezi. Wakati wa asubuhi sana sana. Unahisi jinsi gani bada ya mazoezi? Na hisi nina nguvu mpya.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Kitu ya kwanza najikumbusha kuwa wasiwasi, si mimi wa kwanza nimekuwa na wasiwasi na si mimi wa mwisho nitakuwa na wasiwasi. Nikifikiri hivyo basi natatafuta njia kukinga ama kujidhuru ama kujitoa katika wasiwasi hiyo.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi. Rangi gani unaipenda zaidi. Mi sina rangi ambayo napenda zaidi mimi ni mtu ambaye napenda ndafurahia rangi yoyote iwapo bora inanifurahisha na iwapo bora inapendeza basi mi niko tu sawa na rangi loloto.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali mara mingi ndatafuta nguo nzito, nguo ambazo zitanikinga kutokana na baridi, na pia ndatafuta chai ama kitu moto ya kukula ama kukunywa, ili pia iweze kunisaidia kukumbana na baridi.

Unapenda kula wapi nje ya nyumba Unapenda kula wapi nje ya nyumba Mara mingi labda itakuwa pale kazini ama pale otelini mahali ambapo tunezapata chakula haraka bila masumbukano na bila kupitia mambo mengi.

Unapenda kula wali au ugali mara mingi napenda kula wali lakini pia mara mingi napenda kula ugali napenda kula mchanganyiko napenda kula zote zanifurahisha.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza, unaweza kushiriki ni ujuzi gani ungependa kuipata ujuzi wa kutengeneza na kutunza mali na pesa na hivo naweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwako bila pesa mwenzio maisha ni ngumu sana Je umeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapa wali Ndiyo kila siku ungependa kueleza ni jinsi unavyojifunza Kwa kujifunza, unahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza wakati wowote.

Unapenda kufuga mnyama ndiyo kama nina hiyo wakati, kama nina hiyo fursa, na kama nina hiyo pia wezo wa kumlisha na kumtunza na kumchunga mnyama, basi ndiyo mimi ni mtu ambaye napenda kufuga mnyama.

Ulifanya nini asubuhi hii, uliamuka saa ngapi, niliamuka hapo saa moja na nusu, nikitu gani cha kwanza ulichofanya baada kua mka, kitu ya kwanza nilichofanya baada kua mka, nilienda, nikameditate, nikatulia pale, nikafikiria, na nikapanga maisha yangu, vilivyo na visivyo. Ulikula nini kwa chakula cha asubuhi nilikunywa chai na mkate Uliendaje kazini au kuanza siku yako kwa kumeditate ulihisi je asubuhi hii ni lihisi ni kona nguvu na furaha.

Unaboreshanaje mchakato ya kazi? Kwa kuhakikisha kwa kupo na mawasiliano. Mawasiliano mazuri pakiwa pale kazini basi uhusiano basi ushirikiano yatakuwa mazuri na basi kazi pia itasonga ama yatakuwa mazuri.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini. Kazini mimi napenda kusimamia ama kuwa msimamizi. Mara mingi mimi napata nikiwa msimamizi kazi itakuwa nzuri, kazi itafanyika nzuri. Mimi ni mtu ambaye sipendi ama sipendelei kusimamiwa.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Maishani nimejifunza kuwa kila tukio ni kama twasema kwa kimombo stage. Kila shughli, kila fikra, kila maoni, hukuja na umri fulani. Na pia wafaa kujifunza kusikiliza. Nafaa kujifunza pia kupanua kili.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Kazi na timu ya mbali maramingi, munaakikisha kuwa kupana mawasiliano kumazuri, wapo itakuwa kupitia video, ama itakuwa kupitia mitandao, ama programu, mawasiliano yakiwa mazuri, kazi itafanyika vizuri, iwe mbali, iwe karibu.

Je, umewahi kwenda kwenye tamasha la muziki? Ndio nikiwa pale chuoni, chuo kikuu, nimeenda tamasha za muziki kadhaa hapa na pale Kwa hivyo ni kitu ambacho nimekifanya, ni kitu ambacho sana sana ni nzuri pale wikendi pale.

Ni nani ali kufundisha jambo muhimu? Katika maisha ambayo nimeishi nimefundishwa jambo muhimu na watu na tukio nyingi sana. Siezi kumbuka hata nilipi naezasema ni muhimu kushinda lingine lakini jambo muhimu nayo nimejifunza mengi kutoka kwa watu na tukio mengi.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kuongeza uzalishaji wangu kitu ya kwanza Natambua ni wapi ni na ujuzi na ni wapi sina ujuzi na pale ambapo ni na ujuzi nahakikisha kuwa ujuzi huo unaongezeka pale ambapo nina udhaifu na shugilikia udhaifu huo.

Unapenda kujifunza mapi, mm kujifunza mambo mapi ya vipi. Mambo mapya ya maramingi mi hujifunza kupitia mtandaoni, kupitia marafiki na saa zingine pia kupitia watu, watu ambao tumejuana labda pale mtandaoni kupitia mashughli na kazi mbalimbali.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa ama mtu wa kuwahi? Mimi ni mtu nafikiri wa kuwahi kwa kuwa mimi ni mtu ambaye huzingatia muda na wakati wangu kwa makini sana kwa hivyo mimi ni mtu mara mingi ni tawahi Nikisema nitakuja saa tatu Basi saa tatu mimi ndio huyo.

Unawinianishaji kazi na maisha ya kibinafsi Kwa kupanga utaratibu kukueka wakati na muda wa maisha ya binafsi na maisha ya kazi Unapoeka utaratibu na kujaribu kuhifuatilia basi ufanyika.

Unahifadhi data yako wapi? Maramingi naifadhi data yangu pale ambapo ni mbali na mtandao kwa kuwa kitu ikiwa mbali na mtandao Basi hakiezi fikiwa na wale wakora ama wezi wa mtandao Lakini bora aki ama iwapo iko kwa mtandao ni rahisi kipatikane iwapo mtu anataka.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi Unaeza kushiriki ni filamu gani na ni kwanini unaipenda ni drama na action pia laitwa The Originals Jeo unakumbuka mara kwanza ulipoiona Ndiyo nakumbuka mara kwanza nlipooina ni miaka kadhaa iliyopita nani alileta hamu ya filamu hii mtandaoni labda watu walikua wanaiongelea sana mtandaoni ungependa kuiona tena ndio.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kujiandaa kwa mkutano nahakikisha kuwa niko na kila kitu nitacha, nitakachohitaji kwa hiyo mkutano, nina kila kitu kinachohitajika natulia na natuliza akili ili niende mkutano nikiwa na msonga, nisipokuwa na msongamano wa mawazo.

Niambie hadithi kuusu mji wako wa kuzaliwa Uneza kueleza mahali ulipozaliwa wa ukuka kuwa ni mji wa Eldoret ni mji ambao hutoa wanariadha wengi je unakumbuka mambo mazuri ya utotoni mambo ni mengi Njooni kinachofanya mji wako kuwa maalumu Haa ile ufahamu ile unahitaji kurudi pale wakati gani wakati wowote.

Unapangaje wiki yako ya kazi, wiki yangu ya kazi napanga kwa kuweka zile shughuli ama zile kazi na nitakazohitaji kufanya kipaumbele na kupanga utaratibu na kufuata ule muda ninaoweka kwa shughuli ama kazi fulani.

Unaanza je mradi mpya wa kazi na ianza kwanza kitu ya kwanza kwa kufanya research na kujua ni nini ninahitaji, ninini nikonacho ni nini sina na ninapopanga kila kitu na kwa utaratibu na ninakila kitu basi Naanza shughuli hiyo ama mradi hiyo.

Unapenda mkutano ya aina gani? Mkutano rasmi ama mkutano gani? Mi napenda mkutano mara mingi kwa video kwa kuwa ni rahisi na pia chukua muda ama wakati ambao kila mtu anezaipata kwa urahisi.

Niambe kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi, unaweza kueleza ni jinsi mlivyokutana, labda ni shuleni, kazini au ujirani marafiki wengi nimekutana nao shuleni na wengi nimekuwa majirani, jeo unakumbuka mambo miliofanya pamoza mambo mengi mengi sana, nini kinachofanywa ungependa kusuma nini kuhusu.

Muziki geni na usikiliza mara nyingi? Mara nyingi mi husikiliza mziki wa aina ya popu ni mziki ambayo nina enjoy kusikiliza, ni mziki ambayo nimesikiliza kwa miaka kadha sasa. Na ni mziki ninaweza sema ni nzuri na naweza ambia watu wasikilize bar.

Niambie kuhusu shugli zako za weekend, unaweza kushiriki ni nini unafanya jumamosi na jumapili Maramingi ni kutulia, maramingi ni kuwatch michezo na kufanya sherehe na kujibamba hapa na pale Labda unakuenda mahali fulani au kunywa kahawa, ndiyo na kunywa kahawa na pia uji Zee unakumbuka mambo ya kawaida unayoyafanya mambo mengi sana sana.

Unashambuliaje tatizo kazini naishambulia kwa kupea kila mtu fursa aweze kunipea maoni na suluhisho kulingana na yeye na tunaangalia ni suluhisho gani laeza kumbana na tatizo hili na kwa pamoja tunajaribu kukumba tatizo hili.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi, mara mbili au tatu kwa wiki? Mimi husasisha vifaa vyangu kwa kuwa kusasisha vifaa vyangu ni muhimu katika kuweka vifaa vyangu kwa muda mrefu.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku?. Mara moja kwa siku mi huangalia barua pepe zangu. Mara mingi hukua. Pale asubuhi ninapotaka kuanza siku. Ndo nitaangalia barua pepe zangu. Kwa hivyo usipo nipata asubuhi utanipata asubuhi kesho yake.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Nimeona mandhari mengi mazuri, inezakuwa televisheni, inezakuwa runingani, inezakuwa kwenye simu, inezakuwa kwenye mimi mwenyewe niliona. Mazingira na mandhari mengi, siezi kumbuka ata gani ilikuwa nzuri.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo, mara moja hapa na pale mimi napenda kuangalia nyota ni kitu ambacho kinafurahisha na pia kinastarehesha Ninapopata ile fursa na ile wakati ni kitu ambacho mimi hupendelea kufanya.

Chakula gani unachopo unachopenda zaidi Sina chakula ninachopenda zaidi Mimi napenda chakula chochote ambacho kina manufaa mwilini na kina ladha nzuri na kinapendeza ama kinafurahisha na kustarehesha unapo kula.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati wa juwa kali maramingi inapenda kutafuta kinyoaji ama maji, baridi ambayo yataweza kutuliza ile kiu yanayotokana na juwa kali na joto jingi.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine, inalingana ni kazi gani nafanya kama ni kazi linalohusisha watu wengi ama lineitaji watu wengine, basi ndafanya na watu wengine kama ni kazi ambayo nezafanya peke yangu na nikamilishe na nifanikiwe, basi ndafanya peke yangu.

Je? Unafanya nini wakati wa mgogoro na watu? Wakati wa mgogoro na watu unajaribu kusikiliza huyo mtu. Ama huyo mtu mwingine mnayefanya mgogoro naye.Labda ukisikiliza side yake. Mtaweza kufanikiwa kusuluhisha mgogoro huo haraka.

Unashambuliaje mabadiliko kazini, unaishambulia kwa kukubali mabadiliko kwa kuwa, mabadiliko pia hukuja na uzuri wake na mambo yake tofauti mazuri pia. Kwa hivyo mabadiliko ni kitu ambacho unakumbatia na unakubali.

Je unapenda kunywa maziwa ndiyo maziwa ni kitu ambacho ninapenda kunywa ni napopata ile fursa kwa kuwa ina manufaa mengi mazuri mwilini na kiafya pia na pia nitiba la magonjwa na shughuli nyingi na mbali mbali pale mwilini.

Je, unasaidia jami yako vipi jami yangu naisaidia kwa ujisaidia mi mwenye Siezi saidia jami kama sija jisaidia mi mwenye, lazima ujisaidia mi mwenye ndo baada hapo ujue ndo utasaidia jamiu.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea mahali popote ambapo pana mandhara nzuri, mandhara ya kupendeza. Na mandhara pia ya kutuliza akili na mwili. Sana sana pale wikendi ya ama pale ambapo nataka kujistarehesha na kutulia.